Unafanya nini wakati wa mapumziko kazini? Nikipata nafasi ya kupumzika kazini. Sababu kazi yangu ni itaji sana uwe hapo. Sana, sana, sana kwa hiyo. Nikipata nafasi. Naeza kula. Ama nikunywe. Ama niende msalani. Ama kama huo wakati wa mapumziko ni ni mrefu. Kama tuseme dakika thelathini. Ama lisale limoja. Naeza chukua simu, nianze kupitia mitandaoni, nipate yaliyomo ama naeza kulala kidogo, nikiwa nimechoka sana na lala ili nipumzishe akili ndo niweze kufanya kazi, nikirudia kazi nieze kufanya vizuri ama naeza pia kupiga gumzo na wenzangu gumzo hapa na pale, kuuliza maisha yao yanaenda vipi toto wako vipi mahusiano yao pia.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kupanda ngazi. Ili niwe maneja wa kitengo cha IT. Eee nimetia fora sana sana zaidi. Ili niwe meneja. Naomba na nina uhakika. Nikiendelea vile ninavyoendelea. Baada ya miaka miwili mitatu. Nitapata hicho cheo. Wajua hicho cheo kinakuja na mwongezo wa pesa. Mwongezeko wa pesa, kisha pia kazi, hizi kazi za kubwa mingi tunazofanya, zitakuwa zimepumungua ona.